Kwa kawaida, napenda kwenda sinema kama mara mbili ama tatu kwa wiki. Kwa sababu, napendaga sana kwa sababu zinanifanyanga nitulize mawazo kukaa vizuri na marafiki na kutulia. Napenda kwenda kuona movie zile ambazo niza kuelimisha, kuburudisha na kuchekesha. Kwa sababu movie hizo, nazipenda sana.